Kipindi cha televisheni ambacho napenda zaidi ni kipindi cha mazungumzo na kipindi cha elimu halisi ambao inazungumzia maisha ya watu kama vile masuala ya afya. Mausiano, maendeleo binafsi na hadithi za kweli za maisha za watu tofauti tofauti.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video ingawa sio kila siku. Napenda kucheza michezo ya video maanake inaweza kuniburudisha. Baada ya siku mrefu na kuweza kunipea mapumziko. Michezo ya video ambayo inanipendeza zaidi ni ile ina. Hitaji kufikiria, kupanga mkakati au yenye hadithi nzuri. Hivyo basi napenda kucheza michezo ya video.

Napenda kuwasiliana na watu kwa sababu unipa na fasi ya kuelewa watu tofauti mawazo yao na isia zao ninapozungumza na mtu ujitahidi kuwa msikilizaji mzuri kwanza kwa sababu naamini mawasiliano mazuri uanza na kusikiliza Napenda mawasiliano ya heshima uwazi na ya kweli Sipendi mazungumzo ya juu juu ya siyo na maana nafurahia zaidi mazungumzo yanayojenga na inanigusa maisha na yana nisaidia kujikuza katika maisha ama kujifunza kitu kipya.

Wikendi ni muda wa kupumzika, kujijali na kujipanga upya. Mara nyingi huanza kwa kulala kidogo zaidi kuliko siku za kazi. Kisha huamuka taratibu bila haraka. Asubuhi mimi hupenda kufanya usafi wa nyumba na kupanga mazingira yangu kwa sababu hunipa amani ya akili. Kuna wakati mi hutumia wikendi kuangalia vipindi au filamu, kusoma na kusikiliza muziki kwa utulivu nikihisi nimechoka huchagua kukaa nyumbani tu na kujipa muda wangu ungu wa binafsi. Pia mimi hupenda kutumia mda wangu huo kuongea na watu wa karibu ili niweze kuzungumza na kushiriki nao kukula na kutembelea kuwatembelea kidogo jioni mi huenda kujipanga kama wiki ijayo kufikiria malengo yangu na kujiuliza ni nini naeza kuboresha.

Napenda sana timu ya Yanga soka, ambao ni timu ya nchi yetu Kenya, napenda timu hii kwa sababu inahistoria ndefu mashabiki wengi inajulikana kwa ushindi wake mkubwa kwenye ligi. Kuangalia michezo yakunifurahisha sana, hususani pale wanaposhindana na timu kubwa kama Simba SA, nafurahia kuona mikakati ya michezo mipangilio ya wachezaji na jinsi wanavyoshirikiana ili kufanikisha ushindi. Wao pia napenda kuangalia michezo ya kitaifa hasa timu kama vile Baselona au Manchesta kwasababu mpana wao ni mzuri bini mwazo chagazi minta kisayansia na chagazi wanguleta burudanite.

Napenda kufanya mambo rahisi lakini ni furaha nikiwa na marafiki zangu kitu cha kwanza ninachopenda ni kukaa pamoja na kuzungumza kushiriki mawazo vicheko na hata changamoto za maisha mazungumzo haya huwa ya wazi ni hunifaya nisikie huru na kwa kueleweka Pia napenda kutoka pamoja hii hii iwe tunaenda kutembea au kukaa mahali patulivu kunywa chai au kahawa au hata kula chakula cha pamoja si lazima iwe mahali pa gharama kubwa kilichomuhimu ni kuwa pamoja.

Kwanza mimi hujaribu kukaa juani muda mrefu kuanzia saa tano asubuhi hadi saa kumi jioni wakati jua huwa kali zaidi kama kama lazima nitoke nijitahidi kutafuta kivuli mara kwa mara Pia mimi hutumia nguo zinazonifunika vizuri kama kufia, miwani Najua na nguo za mikono mirefu lakini nyepesi ili kusaidia kupunguza joto na kulinda ngozi dhidi ya miale ya jua Pia mimi hutumia mafuta ya kujikinga na jua hasa niki endapo nje kwa muda mrefu hii hulinda ngozi yangu dhidi Kuungua na madhara ya muda mrefu.

Ndiyo napenda kufanya kazi nyumbani ingawa kwa kiasi Napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu hunipa utulivu na uhuru wa kupanga muda wangu nikiwa nyumbani Naweza kuzingatia kazi bila kelele nyingi na pia nahisi nipo huru zaidi kufanya kazi kwa mtindo unaofaa Pia inanisaidia kuokoa muda na nguvu ambazo ningezitumia kusafiri muda huo naweza kutumia kufanya kazi kwa makini zaidi na kujijali kidogo.

Ndiyo nakumbuka sana mwalimu wangu mmoja kutoka shule yangu ya upili alikuwa anaitwa mwakio ambaye aliacha alama kubwa sana maishani mwangu ni mwalimu aliyekuwa mwenye subira na moyo wa kujali wanafunzi wake huu ulikuwa hakuwa mkali kupitia kiasi lakini alikuwa dhabiti na alihakikisha kila mwanafunzi anaelewa somo sikuhifadhi tu kwa akili but pia kwa mtihani alikuwa anachukua muda wa kuuliza kama tumeelewa mada na hata kama hujaelewa alikuwa tayari kueleza tena bila kuchoka kitu kilichokuwa kinanipendeza zaidi kwake ni namna alivyotuonyesha kuwa elimu si alama tu bali ni maisha alituhimizia kujiamini kuuliza maswali bila kuogopa na kuamini kuwa kila moja ana uwezo wake wa kipekee maneno yake ya kututia mwili ilisaidia hata nje ya darasa na kunifanya kuwa mtu wa maana.

Napenda chakula cha haraka lakini si mara nyingi. Napenda chakula cha haraka kwa sababu ni rahisi kuokoa muda hasa pale ninapokua na ratiba yenye shughuli mingi. Wakati mwingine burger, chips na kuku wa kukaanga unafanya kama suluhisho haraka. Hata hivyo sipendi kukitegemea sana napendelea zaidi chakula cha nyumbani kilichopikwa kwa afya. Kwa sababu hunifanya nijisike vizuri kimwili na kiakili. Chakula cha haraka nikila mara nyingi hunifaya nijisike mzito.

Napenda wanyama wakufugwa hasa mbwa na paka. Napenda mbwa kwa sababu ni mwaminifu na analinda na anaurafiki mkubwa na binadamu. Mbwa unifanya nisikie salama na pia unipa furaha na tabia yake ya kucheza unifuraisha sana. Paka nao nawapenda kwa sababu ni watulivu wa safi na wanauhuru wao. Wanajua kuonyesha upendo kwa njia yao ya kipekee bila makelele mengi. Pia navutiwa na wanyama wa porini kama vile tembo twiga kwa sababu ya kuwa wao. Tulivu na uzuri wa asili siwafugi lakini huwa nawadhamini sana nikiona kwenye hifadhi.